Ndiyo, mimi hununua vitu nikitumia simu kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii ambayo inawezesha mtu kufanya, kazi ya kununua vitu ama duka za mtandaoni, kwa sababu hua zapatikana kwa urahisi.

Ndiyo mimi hupenda kujifunza historia kwa sababu historia huwa yatueleza jinsi vitu vilifanyika ama ni kwa jinsi gani vitu hufanyika ama ni njia gani hutumika kufanya vitu kadha wa kadha.

Kazi yangu mimi huwa naipanga kwa kuandika kazi ninazo enda kuzifanya kwa siku hiyo kwenye jedwali na pia mimi huwa najiekea kitu ambacho chaitwa reminder kwenye simu yangu ili nikaweze kufanya kazi kwa wakati unaofaa.